Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Mara nyingi natumia kupiga simu na kutuma ujumbe, kutumia whatsapp. Na pia kutafuta taarifa muhimu mtandaoni. Hasa zinazohusiana na masomo na kazi kama uhasibu. Pia uitumia kusikiliza muziki na kufuatilia habari.